Kuhifadhi pesa sio jambo la hiari tena Bali ni jambo la lazima kwa kila mtu anayetamani maisha bora ya sasa na ya baadaye Kwanza kabisa ninaamini kuwa ni dhamu ya kifedha ndio msingi wakuanza kuhifadhi pesa Hii na maana ya kujifunza kutofautisha kati ya maitaji na matamanio mahitaji ni vitu muimu kama chakula, malazi na elimu ilhali matamanio ni vitu ambavyo tunaeza kuishi bila navyo kama anasa zisizo za lazima. Kwa kutambua tofauti hii, ninaeza kupunguza matumizi yasio ya lazima na kueka pesa akiba. Pili, mimi huweka bajeti. Bajeti unisaidia kupanga mapato yangu na matumizi yangu kwa uangalifu. Kila ninapopata pesa, kwanza ninaweka seemu fulani kama akiba kabla kuanza kuitumia. Hii unisaidia kuepuka kutumia pesa zote bila mpangilio. Bajeti pia unifanya nijue pesa zangu zinaelekea wapi Nakunipa uwezo wa kudhibiti matumizi yangu. Tatu, natumia njia salama za kuifadhi pesa. Ninaweza kuifadhi pesa zangu kupitia benki au majukwa ya kifedha ya simu. Njia hii, njia hizi unisaidia kuepuka kupoteza pesa na pia kunifanya nifuate mwenendo wa akiba yangu kwa uraisi. Zaidi ya hayo, baadhi ya njia hizi unipa faida ya riba. Ambayo uongeza dhamani ya akiba yangu kadri muda unavyopita. Nne, najiwekea malengo ya kifedha. Malengo haya yanaweza kuwa ya muda mfupi au ya muda mrefu. Kama kulipia ada, kuanzisha biashara au kusaidia familia. Kuwa na malengo unipa motisha ya kuendelea kuifadhi pesa hata pale inapokuwa vigumu. Kile napokumbuka lengolangu, najipa nguvu na kuendelea kuwa na nidhamu. Tano, najifunza kutokana na makosa. Wakati mwingine nimewai kutumia pesa vibaya au kushindwa kuifadhi kama nilivyo panga. Badala ya kukata tamaa, najifunza kutokana na makosa hao na kuboresha mbinu zangu za kuifadhi pesa. Hiyo unifanya kuwa mtu mwenye heshima zaidi katika masuala ya kifedha. Kwa kumalizia, ningependa kusema kuwa kuifadhi pesa ni safari Sio tukio la siku moja inaitaji uvumilivu, nidhamu na maamuzi sahihi kila siku Kila shilingi ninayoifadhi leo ni hatua moja kuelekea maisha bora ya baadaye Nawaimiza sote tujifunze kuji kujiif kujihifadhia pesa kwenye akiba ya leo ndio salamu wakesho.

Kwa maoni yangu, ndiyo, napenda sana kucheza ngoma. Kwa sababu ngoma si burudani tu, bali ni njia kuonyesha isia, utamaduni, na vipaji tulivyopewa. Kwanza kabisa, napenda kucheza ngoma kwa sababu hunipa furaha na hunifanya nijisikie huru. Ninapocheza ngoma nasahau mawazo ya kunisumbua na kuzingatia mziki ninaocheza. Hii unisaidio kupunguza msungo wa mawazo na kunifaya nijisikie mwenye nguvu na matumaini mapya. Pili, kutengeneza ngoma ni njia mojayapo ya kudumisha afya ya mwili. Ngoma unifaya niondoke katika hali ya kukataa tu na kunifaya nitumie nguvu. Kuchoma kalori na kuimarisha misuli. Kwa kufanya mazoezi haya kwa njia ya burudani naeza kubaki mwenye afya njema bila kuchoshwa. Tatu, ngoma ni sehemu muhimu ya utamaduni wetu Kupitia ngoma za asili, tunajifunza historia, mila na maadili ya jamii zote Napocheza ngoma za kitamaduni, najivunia utambulisho wangu na kueshimu urithi wa mababu zetu Pia, ngoma utusaidia kuunganisha jamii na kuimarisha mshikamano nne kucheza ngoma unijenga kijamii hunipa nafasi ya kukutana na watu wapya kufanya kazi kwa pamoja na kujifunza kushirikiana na wengine katika vikundi vya ngoma, najifunza nidhamu, heshima na uvumilivu Sifa ambazo ni muhimu katika maisha ya kila siku Hata hivyo, napenda kusisitiza kuwa kila mtu ana kipaji chake Wapo watu wasiopenda kucheza ngoma na hilo si jambo baya Kilicho muhimu ni kugundua kipaji chako na kukiendeleza Lakini kwa wale wanaopenda ngoma nawakaribisha waendelee kujifunza na kufanya mazoezi ili kufikia viwango vya juu zaidi. Na kwa kumalizia, ningependa kusema kuwa ndiyo napenda kucheza ngoma. Kwa sababu hunipa furaha, unijenga kiafya na kijamii na hunifanya nijivunie utamaduni wangu. Ngoma ni lugha ya mwili inayounganisha watu bila maneno. Naahimizo sote kudamini sana sana ya ngoma na vipaji tulivyonavyo.

Jamii ni sehemu ambayo tunaishi. Tunakulia na tunajifunza maadili ya maisha. Hivyo basi, kila mmoja wetu anawajibwa kuchangia maendeleo na ustawi wa jamii anayoishi. Kwanza kabisa, inaisaidia jamii yangu kwa kuyaheshimu sheria na maadili. Inapofuata sheria kuyashimu waze na kuhishi kwa amani na wengine na changia kuyeka mazingina mazuri ya kuishi. Jamii yenye nidhamu huwa na maendeleo na mshikamano. Pili, inaisaidia jamii yangu kukushiriki katika shuguli za kijamii. Inapopata fusa na shiriki katika usafi wa mazingira, kupanda miti, na shuguli za kujitolea. Shuguli hizi, usaidia kuboresha mazingira yetu na kulinda afya ya wanajamii. Tatu, inaisaidia jamii yangu kwa kutoa msaada kwa waitaji. Hii naeza kuwa msaada wa mawazo, maneno ya faraja au hata kushiriki nilicho nacho kidogo. Kwa kuwajali watu wenye maitaji maalumu, waze na watoto na imarisha moyo upendo na mshikamano katika jamii. Nne, nasaidia jamii yangu kwa kuelimisha na kuhamasisha wengine. Kwa kutumia marifa ni lionayo, naeza kuwashauri vijana wenzangu kuhusu umuhimu wa ilimu, nidhamu na kufanya maamuzi sahihi. Elimu ni sila muimu katika kupambana na changamoto zaki jamii kama vile umaskini na uhalifu. Tano, ninaisidia jamii yangu kwa kulinda mazingira, ninajitahidi kuepuka uchovu za mazingira, kutunza vyanzo vya maji na kutumia rasili mali kwa busara. Jamii ya ni mazingira safi ni jamii ya ni afya njema. Kwa kumalizia, ningependa kusema kuwa kusaidia jamii si lazima iwe kwa vitu vikubwa peke, bali hata kwa matendo madogo madogo ya kila siku. Kila moja yetu, ana nafasi ya kujete mabadiliko chanya katika jamii. Yake, kwa kushirikiana, tunaweza kujenga jamii yenye amani, maendeleo na mshikamano.

Furaha ni zawadi muhimu katika maisha ya binadamu, na ni vyema kujua namna ya kuifurahia kwa njia chanya na yenye manufaa. Kwanza kabisa, najifurahisha kwa kushiriki furaha na watu wengine. Ninapokuwa na furaha, napenda kuizunguka familia yangu na marafiki, kushiriki kicheko, mazungumzo na wakati mzuri pamoja, huongeza dhamani ya furaha yangu. Furaha yenye ushirikisho huongezeka mara dufu. Pili, najifurahisha kwa kufanya shuguli ninazozipenda. Hizi naeza kuwa kusikiliza muziki, kucheza ngoma, kusoma vitabu au kucheza michezo kama vile soka shuguli hizi hunifanya nijisikie huru na kunipa nafasi ya kujieleza kikamilifu Tatu, najifurahisha kwa kushukuru Ninapotambua mambo mema yalinitokea Najifunza kushukuru kwa yale nilio nayo kushukuru kunanifanya ni dhamani furaha yangu na kuepuka kuchukulia kuwa ya kawaida Nne najifurahisha kwa kujitunza kibinafsi Hii inaweza kuwa kupumzika, kufanya mazoezi mepesi, au kuchukua muda, na kutafakari kujifunza hunisaidia kudumisha afya ya mwili na akili na kufanya nifurahie maisha kwa utulivu Tano, najifurahisha kushiriki, furaha kwa njia chanya Badala ya kutumia furaha vibaya, na jitahidi kuitumia kama motisha ya kufanya mema zaidi kuwasaidia wengine na kuongeza bidii katika masomo au kazi kumalizia ningependa kusema kuwa kujifurahisha wakati wa furaha ni saana inahitaji hekima furaha ya kweli sio ile ya muda mfupi bali ile inayojenga na kuleta amani ya moyo naimiza sote tufurahie furaha zetu kwa njia zinazo tuletea manufaa sisi na jamii kwa jumla.

Katika maisha ya kila siku, mimi ukumbana na shuguli nyingi kama masomo, kazi na majukumu ya nyumbani. Bila kupumzika ipasavyo, mwili na akili uchoka na kushindwa kufanya kazi kwa ufanisi. Kwanza kabisa, mimi hupumzika kwa kujitenga kidogo na shuguli nzitu. Baada ya siku ndefu, nachukua muda ya kujituliza, kukaa kimya, au kupumua kwa utulivu. Hiyo unisaidia kuondoa msongo wa mawazo na kuipa akili nafasi ya kupumzika. Pili, napumzika kwa kufanya shuguli nyepesi ninazozipenda. Hizi zinaeza kuwa kusikiliza mziki pole, kusoma kitabu, au kutazama kipindi chenye mafunzo. Shuguli hizi uniburudisha bila kunichosha zaidi. Tatu, napumzika kwa kuzungumza na watu ninaowaamini. Mazungumzo na familia au marafiki unisaidia kutowa mawazo yaliyokuwa yamenisumbua siku nzima. Kushirikiana mawazo hunipa faraja na kunifanya nijisikie nimepumzika kiakili ya nne napumzika kwa kujijali kimwili hii inaeza kuwa kuoga maji ya uvuvugu kufanya mazoezi mepesi ya kunyoosha mwili au kula chakula chenye afi vitendo hivi hunisaidia kurejesha mwili katika hali ya kawaida tano napumzika kwa kulala kwa wakati unaofaa usingizi mzuri ni sehemu muhimu ya mapumziko Ninapolala kwa wakati na kwa muda wa kutosha, huamuka nikiwa na nguvu mpya na tayari kuanza siku nyingine kwa bidii. Kwa kumalizia, ningependa kusema kuwa kupumzika baada ya siku ndefu si uvivu. Bali ni hitaji muhimu, kupumzika hunisidia kurejesha nguvu, kuboresha afya yangu na kuongeza ufanisi katika majukumu ya kila siku. Na imiza sote tuwe na utamaduni wa kupumzika kwa njia sahihi.

Mwema ni sehemu muhimu sana ya maisha ya kisasa. Kwani hutusaidia kuwasiliana, kusoma, kufanya kazi na hata kuburudika. Hata hivyo, umeme unapokatika tunalazimika kubadalika na kujifunza kuishi bila utegemezi mkubwa wa teknolojia. Kwanza kabisa, umeme unapokatika tunabaki, tunabaki kuwa watulivu. Badala ya kulalamika wa kukasirika, tunahitaji kukubali hali hiyo na kupanga nini cha kufanya. Utulivu hunisaidia kufikiri kwa busara na kufanya maamuzi sahihi bila haraka Pili, nachukua hatua za usalama nahakikisha kuwa mishumaa au taa za dharura zinatumika kwa uangalifu ili kuepuka ajali Pia, najitahidi kuzima vifaa vya umeme ambavyo vinaweza kuharibika umeme unaporudi gafla usalama ni jambo la kwanza kabla ya shughuli nyiginezo Tatu, wakati umeme unapokatika natumia muda huo kujisomea au kujifunza Ikiwa ni mchana naendelea na masomo kwa kutumia vitabu na madaftari bila kutagemea vifaa vya umeme hiyo hunikumbusha kuwa elimu hahitaji umeme kila wakati, bali juhudi na nidhamu Nne, natumia muda huo kuimarisha uhusiano wa kijamii huwa nazungumza na familia au majirani kushiriki hadidhi, kucheka au kujadili mambo ya kijamii mazungumzo hayo hunileta karibu zaidi na watu wanao nizunguka na kuimarisha mshikamano katika jamii Tano, wakati wa kukatika kwa umemi najiburudisha kwa njia mbadala Ninaweza kusikiliza radio, inayotumia battery, kucheza michezo ya jadi au kufanya kazi za mikono kama kuchora au kuandika Hii hunifanya nitambue kuwa burudani haitegemei teknolojia pekee Sita, umeme unapokatika natumia muda huo kutafakari Najiuliza maswali kuhusu maisha yangu, malengo yangu na mambo niyayotamani kuboresha Kutafakari kuna nisaidia kujijua zaidi na kupanga maisha yangu ya baadaye kwa makini saba, kukatika kwa umeme, hunifundisha uvumilivu na ubunifu Najifunza kubuni, njia mpya, za kufanya mambo bila kutegemea vifaa vya umeme Hii hunijenga kiakili na kunifanya niwe mtu anayeweza kukabiliana na changamoto mbali mbali Isitoshe, umeme unapakatika usiku huona kama fursa ya kupumzika mapema Badala ya kutumia muda mwingi kwenye simu au televisheni naenda kulala mapema ili kuupa mwili wangu mapumziko ya kutosha Hii hunisaida kuamka nikiwa na nguvu mpya siku ifuatayo na kwa kumalizia, ningependa kusema kuwa kukatika kwa umeme sio mwisho wa maisha Bali ni changamoto inayotufundisha mambo mengi muhimu Inanifundisha nidhamu, uvumilivu, ubunifu na kuthamini zaidi teknolojia tunayoipata Tunapojifunza kutumia muda wetu vizuri hata bila umeme Tunakuwa watu waliokomaa na wenye uwezo wa kukabiliala na hali yoyote Nawahimiza sote tuchukue kukatika kwa umeme kama fursa ya kujifunza kuimarisha mahusiano na kujijenga kibinafsi sana.

Jamii ni zaidi ya mahali tunapoishi ni watu wanaotuzunguka maadili tunayoshirikiana na mshikamano unaotuunganisha bila ushiriki wa wana jamii hakuna maendeleo ya kweli yanaweza kupatikana Kwanza kabisa na shiriki katika jamii yangu kwa kuheshimu sheria mila na desturi za jamii ninayoishi Ninapofuata shiria za jamii kuheshimu wazee viongozi na watu wote kwa ujumla na changia kudumisha amani na utulivu amani ndiyo msingi wa maendelea yoyote katika jamii Pili, na shiriki katika jamii yangu kushiriki kushiriki shuguli zakijamii na maendeleo. Hizi ni pamoja na kushiriki kwa usafi wa mazingira, kuchimba mitaro ya maji, kujenga au kukarabati miundombinu ya jamii kama shule na barabara na kupanda miti. Shughuli hizi hunifundisha umuhimu wa kufanya kazi kwapamoja na kunijengea moyo wa kujitolea. Tatu, na shiriki katika jamii yangu kwa kusaidia watu wenye mahitaji maalumu. Ninapopata nafasi na jitahidi kuwasaidia waze, watoto, wagonjwa na watu wenye ulemavu msaada huu unaweza kuwa wa kimwili, wa mawazo au wa maneno ya faraja Kwa kufanya hivyo, nachangia kujenga jamii yenye huruma na upendo Nne, nashiriki katika jamii yangu katika kutoa elimu na ushauri kama kijana au mwanafunzi, ninajukumu la kuhamasisha wenzangu kuhusu umuhimu wa elimu ni dhamu na kuepuka mienendo mibaya elimu huleta mwanga na husaidia jamii kupambana na changamoto kama vile umasikini, ujinga na uhalifu Tano, nashiriki katika jamii yangu kwa kulinda mazingira Ninahakikisha situpi taka ovyo, nashiriki katika shughuli za usafi na kuwahamasisha matumizi bora ya rasilimali za asili mazingira safi ni msingi wa afya wa njema na maisha bora kwa wanajamii wote Sita, nashiriki katika jamii yangu kwa kushiriki maamuzi ya kijamii Napopata nafasi na shiriki mikutano ya kijiji au mtaa kutoa maoni yangu kwa heshima na kusikiliza maoni ya wengine Ushiriki huu hunifanya najisikie kuwa sehemu muhimu ya jamii na hunisaidia kujifunza uongozi na uwajibikaji saba na shiriki katika jamii yangu kukuza moyo wa mshikamano na epuka migogoro isiyo ya lazima na badale yake na jitahidi kuhimiza amani na maelewano na poona migogoro na jaribu kupatanisha au kutoa ushauri wa amani kwa kadri niwezavyo nami, nashiriki katika jamii yangu kwa kuitumia vipaji na maarifa yangu Iwe ni michezo, sanaa, masomo au teknolojia Natumia kile nilicho nacho kuchangia maendeleo ya jamii vipaji vinapotumika vizuri huletu mabadiliko chanya na kuibua matumaini mapya Kwa kumalizia, ningependa kusema kuwa kushiriki katika jamii, si jukumu la viongozi pekee Bali ni wajibu wa kila mwana jamii Kila mmoja wetu ana nafasi kuchangua maendeleo ya jamii Iwe ni kwa matendo, makubwa au madogo. Jamii imara hujengwa kwa watu, wanaojali, wanaoshirikiana na wanaojitolea. Nahimiza sote tushiriki kikamilifu katika jamii zetu kwa sababu maendeleo ya jamii ni maendeleo yetu sote.

Tabia njema ni msingi wa mahusiano mazuri, amani katika jamii na maendeleo ya mtu binafsi. Dunia tunayoishi ingekua mahali pazuri zaidi kama watu wengi wangekuwa na tabia njema. Tabia ya kwanza ninayependa sana kwa pengine ni uaminifu. Mtu mwaminifu ni ule anayasema ukweli, anayatekeleza ahadi zake na anayeheshimu siri alizopewa. Uaminifu ujenga imani na bila imani hakuna urafiki wa ukweli. Hakuna ushirikiano mzuri wala hakuna amani. Napokutana na mtu mwaminifu najisikia salama na huwa na uhuru kushirikiana naye Tabia ya pili ninayoipenda kwa wengine ni heshima heshima huonekana katika maneno, matendo, mtazamo wa mtu kwa wengine mtu mwenye heshima huwaheshimu wazee, vijana na hata watu wanatofotautiana nao kimaoni heshima huleta maelewano na hupunguza mgogoro katika jamii Ninapenda watu wanaodhamini utu na wengine bila kujali hali yao ya maisha Tabia wa tatu ninayopenda ni huruma na moyo wa kusaidia watu wenye huruma hujali hisia za wengine na hawako tayari kusaidia pale wanapoweza huruma hujenga jamii yenye upendo na mashikamano Ninapo ona watu wanaosaidia wahitaji, wagonjwa au waliokata tamaa hujifunza kuwa dunia bado ina mwema mwingi Tabia nne ninayopenda kukua kwa wengine ni uvumilivu katika maisha si kila kitu huenda kama tunavyotarajia kuwa tu mtulivu uweze kusikiliza kuelewa na kuamulia changamoto bila hasira au kukata tamaa uvumulivu huimarisha mahusiano na husaidia kutatua migogoro kwa njia ya amani Tabia ya tano ninayoipenda ni bidii na uwajibikaji watu wanaofanya kazi kwa bidii ni na kuwajibika katika majukumu yao huleta maendeleo kwao na kwa jamii kwa jumla ninapenda watu wanaojituma wanaheshimu muda na wanaojali matokea ya kazi zao Tabia hii hunihamasisha nami kufanya bidii zaidi ya sita ninayoipenda kwa wengine ni unyenyekevu tu mnyenyekevu hujivuna wala kujiona wala kujiona bora kuliko wengine Mnyenyekevu humfanya mtu akubalike kirahisi na kujenga mahusiano mazuri watu wanyanyekevu wako tayari kujifunza na kukubali makosa yao Tabia ya saba ninayopenda ni usikiivu na mawasiliano mazuri Ninapenda watu wanaosikiliza badala ya kuzungumza Wanaotoa maoni kwa heshima na wanaojua kuchagua maoni yao mawasiliano mazuri hupunguza mgogoro na huimarisha uelewano kati ya watu na kwa kumalizia ningependa kusema kuwa tabia ninayoipenda kwa wengine ni zile zinazojenga, kuunganisha na kuleta amani Tabia njema hadhifu, hazinufaishi mtu mmoja pekee bali huinua jamii nzima Zaidi ya kuzipenda tabia hizi kwa wengine, mwajibu yetu pia kujitahidi kuziishi katika maisha yetu ya kila siku na himiza soto tuwe mfano wa tabia njema kwa sababu mbadiliko huanza na mimi na wewe.

Katika mazangira ya kazi, hakuna mtu anayejua kila kitu au anayeweza kufanya kila jambo peke yake. Kuomba msaada si udhaifu, bali ni ishara ya hekima, ukomavu na nia ya kufanya kazi kwa ubora. Kwanza kabisa, ninapoitaji msaada kazini, nakubali kuwa nahitaji msaada. Hatua hii ni ya muhimu sana, kwa sababu watu wengi huogopa kuomba msaada wakidhani itaonekana kama kushindwa. Mimi naamini kuwa, mimi naamini kuwa, kukubali mipaka yangu unisaidia kujifunza na kuburesha uwezo wangu. Kukubali kwamba siwezi kila kitu peke yangu unijengea kiakili na kitaaluma. Pili natambua tatizo kwa usahihi. Kabla kuomba msaada, njitahidi kuelewa ni sehemu gani hasa inanitatiza. Je ni ukosefu wa maarifa, muda, mdogo au vifaa. Kutambua tatizo unisaidia kueleza kuwa kwa wazi nilichoitaji na kumrahisishia anaye nisaidia kunielewa vizuri. Tatu, nina poitaji msaada kazini naomba msaada kwa heshima. Hua ninachagua maneno mazuri na kuzungumza kwa adhabu. Heshimu imaarisha mahusiano kazini na kuwafanya wengine wawe tayari kusaidia. Kuomba msaada kwa heshima, huonyesha kuwa nathamini mchango wa wengine. Nne, unaomba msaada kwa mtu sahihi. Si kila mtu anaeza kusaidia kila jambo. Unaangalia mwenzangu au viongozi walio na uzoefu wa ujuzi wanahusihiana na kazi usika. Hii unisaidia kupata msaada sahihi kwa wakati mfupi na kuepuka usumbufu usio wa lazima. Tano, ninapopata msaada, nasikiliza kwa makini huwa sikatizi bali, nasikiliza maelekezo au shauri kwua makini usikivu, unisaidia kuelewa vizuri na kuepuka kurudia kosa lile lile Pia, naonyesha heshima kwa anaenisaidia Isitoshe, naweka kile nilichofunzwa katika vitendo msaada, ninaopata, huna maana, kama sitautumia Napo, tekeleza maelekezo niliopewa, najifunza zaidi na huongeza uwezo kwa wangu kazini Hii unifanya nijitegeme zaidi siku zijazo sababu ninapoitaji msaada kazini na jifunza kufanya kazi kwa timu kazi nyingi huitaji ushirikiano Kupitia msaada wa wengine hujifunza umuimu wa mawasiliano Uvumulivu na kushirikiana ili kufikia lengo moja kazi ya pamoja huleta matokeo bora zaidi nane na waonyesha shukrani baada ya kusaidiwa na mshukuru alienisaidia kwa maneno au matendo shukrani huimarisha mahusiano mazuri kazini na ujenga mazingira ya kusaidiana Pia unifanya nimutambue dhamani ya msaada nilioupata tisa, napoitaji msaada kazini Ujitathmini, ujiuliza nilikosea wapi au nifanye nini ili nishipa Nisihitaji msaada wa tatizo hili tena Kujitathmini unisaidea kukua kitaaluma na kuwa bora zaidi katika kazi yangu Kwa kumalizia ningependa kusema kuwa kuomba msaada kazini Si ishara ya udhaifu bali ni hatua ya maendeleo ujenga ujuzi kuhimarisha mahusiano na uongeza ubora wa kazi jamii ya kazi ilio imara ni ile ambayo watu wake wako tayari kusaidiana bila hofu au aibu Nahimiza sote tujenge utamaduni wa kusaidia kazini kwa sababu mafanikio ya mmoja ni mafanikio ya wote.

Asubuhi ni mwanzo wa siku mpya, mwanzo wa majukumu mapya na mwanzo wa matumaini mapya Kinywaji tunachakunywa asubuhi kina mchango mkubwa katika kutupa nguvu kuamsha akili na kutuandaa kukabiliana na shughuli za siku nzima Kwa upande wangu, kinywaji ninachapenda kunywa asubuhi ni chai Napenda chai kwa sababu huanipa joto, utulivu na nguvu za kuanza siku yangu kwa hamasa chai sio kinywaji tu, bali ni sehemu ya utamaduni na maisha ya kila siku katika familia na jamii nyingi Kwanza kabisa napenda kunywa chai ya asubuhi kwa sababu hunisaidia kuamka vizuri baada ya usingizi wa usiku wili huwa umetulia na wakati mwingine huchoka chai ya moto hunisaidia kuamsha mwili na akili taratibu bila mshutuko Harufu na ladha ya chai hunipa hali ya faraja na kunifanya nijisikie tayari kuanza siku Pili chai hunipa nguvu na umakini asubuhii huwa na majukumu mengi kama masomo, kazi au kazi za nyumbani kunywa chai hunisidia kuwa makini na mwenye nguvu za kufikiri huwa inifanya nianze siku nikiwa na mtazamo chanya na ari ya kufanya kazi kwa bidii Tatu, kunywa chai asubuhi ni wakati wa utulivu na tafakari ni wakati ambao ninaweza kukaa kwa dakika chache kufikira mipango ya siku na kujitayarisha kisaikolojia katika ulimengu wa haraka, muda huu mfupi wa kunywa chai hunipa nafasi ya kupumua na kujipanga Nne, chai hunikumbusha umoja ya familia Mara nyingi, kunywa hufanyika tukiwa pamoja na familia, tukizungumza na kusharikiana mawazo Muzungumzo ya asubuhi hunisaidia kuimarisha mahusiano na kuanza siku kwa amani Hii hunifanya nithamini zaidi kinywaji hiki kuliko ladha yake pekee Tano, napenda chai kwa sababu ni kinywaji kinachapatikana kwa urahisi na ni cha asili kinaweza kuandaliwa kwa viungo rahisi kama majani ya chai, maziwa au sukari kwa kiasi kinachofaa Hi hunifanya nijihisi kuwa ninajali ya fya yangu na nachagua vitu vinavyofaa kwa mwili wangu Hata hivyo natambua kuwa wengi wengine wenyu hupenda vinywaji kama vile uji maziwa au juisi ya matunda Kile kinywaji kina faida zake na jambo la muhimu ni kuchagua kinywaji kinachokufaa Kinachokupa nguvu mimi binafsi chai hunipa na kunifanya nijisikie vizuri kimwili au kiakili na kumalizia ningependa kusema kuwa kinywaji ninachopenda kunywa asubuhi yaani chai kina mchango kubwa katika maisha yangu na kila siku hunisaidia kuanza siku kwa utulivu, kunipa nguvu, hunijengea jamii na kunikumbusha uhumimu wa kuchukuwa muda wa kujijali Nahimiza sote tuzingatie kila tunakunywa asubuhi kwa sababu mwanzo mzuri wa siku huleta siku huleta siku yenye mafanikio.

Kwa maoni yangu binafsi ndio napenda kuvaa kofia Kwa sababu kofia si pambo tu la mavazi bali ni kitu chenye manufaa ya kiafya, kijamii na hata kitamaduni. Kwanza kabisa napenda kuvaa kofia kwa sababu hunilinda kiafya. Katika mazingira yetu ya kila siku mara nyingi hukumbana na jua kali au baridi kali. Kofia hunisaidia kulinda kichwa changu, dhidi ya jua kali, vumbi na wakati mwingine baridi Hii hunisaidia kuepuka maovu ya kichwa au sumbufu unaweza kusababishwa na hali ya hewa Pili kofia hunipa faraja na kujiamini Ninapovaa kofia niliopenda najisikia nikiwa nadhifu na mwenye kujiamini kujiamini ni jambo muhimu sana katika maisha Kwa sababu hunisaidia kukabiliana na changamoto mbalimbali bila woga Kofia hunifanya nijisikie vizuri na kujiwasilisha kwa heshima mbele ya wengine Tatu, napenda kufaa kofia kwa sababu ni sehemu ya mtindo wa mavazi Kuna aina mbali mbali za kofia kama kofia za michezo, kofia za jua na kofia za kitamaduni Kila aina aina maana yake na kutumika katika mazingira tofauti kuvaa kofia kwa mtindo unaofaa hunisaidia kuendana na mazingira ya na kuonesha ubunifu wangu katika mavazi Nne kofia zina maana ya kitamaduni katika jamii yangu katika baadhi ya tamaduni kofia huonyesha heshima, hadhi au umri wa mtu Kofia kuvaa kofia za kitamaduni hunifanya nijivunie utamaduni wangu na kutambua historia ya jamii yangu Hii hunisaidia kuthamini mila na desuri zetu Tano Napenda kuvaa kofia kwa sababu hunisaidia kujikinga na usumbufu wa kila siku Wakati mingi kofia hunisaidia kuficha nyewele zisizopangwa vizuri au kunilinda dhidi ya mvua nyepesi Ingawa ni kitu kidogo, mchango wake katika maisha ya kila siku ni mkubwa Hata hivyo, napenda kusititiza kuwa kuvaa kofia kunahitaji busara Kuna maeneo ambayo kuvaa kofia si sahihi kama darasani au katika mikutano rasmi kulingana na sheria na mila hiyo basi ni muhimu kujua wapi ni lini kuvaa wapi na lini kuvaa kofia ili kuonyesha heshima kwa wengine Kwa kumalizia nigependa kusema kuwa ndio napenda kuvaa kofia Kwa sababu hunilinda kiafya, hunipa kujiamini, huniongeza mtindo na hunifanya nijivunie utamaduni wangu Kofia ni zaidi ya vazi, ni sehemu ya maisha na utambulisho wangu Nahimiza sote tuheshimu mavazi tunayochagua na tuvi Usishe na heshima, busara na utamaduni wetu.

Maendeleo ya jamii sio ujenzi wa majengo pekee, bali ni mabadiliko chanya katika maisha ya watu, fikra zao na mazingira yao. Kwanza kabisa, ningepeda kuona maendeleo katika elimu. Limu ni msingi wa maendeleo yote. Ningependa kuona shule zenye vifaa vya kutosha, walimu wenye motisha na watoto wote wakipata fursa sawa sawa ya kusoma bila kujali hali yao ya kiuchumi. Elimu bora huandaa vijana kuwa raia wema, wabunifu na viongozi wa kesho. Pili, ningependa kuona maendeleo katika sekta ya afya. Jamii yenye afya ni jamii yenye nguvu ya kufanya kazi na kuleta maendeleo. Ningependa kuona hospitali na vituo vya afya vilivyo karibu na wananchi venye dawa za kutosha, waudumi wenye ujinzi, waudumu wenye ujuzi na huduma bora kwa wote. Pia, ningepeda kuona elimu ya afya, ikitolewa ili kuzuia magonjwa kabla yajatokea. Tatu, ningependa kuona maendeleo ya kiuchumi katika jamii. Hii inahusisha fursa za ajira, mikopo kwa vijana na wanawake na msaada wajarisi ya mali, wadogo jamii yenye watu wanajiingizia kipato halali huwa na amani na maendeleo ya kudumu Ningependa kuona vijana wakipewa nafasi ya kuonyesha vipaji na ubunifu wao katika ujasiri mali na teknolojia Nne, ningependa kuona maendeleo katika miundo mbinu, barabara mzuri, maji safi, umeme wa kika na mawasiliano bora ni vitu muhimu kwa maendeleo jamii. Miundo mbinu mizuri huwezesha biashara kukua, elimu kufikiwa kwa urahisi na huduma za afya kutolewa kwa ufanisi. Tano, ningependa kuona maendeleo katika uongozi na uwajibikaji. Jamii inahitaji viongozi waadilifu, waaminifu na wanaojali maisha wananchi. Ningependa kuona viongozi wanasikiliza wananchi, wanawajibika kwa matumizi yao na wanaopambana na rushwa uongozi bora huleta maendeleo ya ukweli na ya kudumu Sita, ningependa kuona maendeleo katika maadili na mshikamano wa kijamii maendeleo ya kweli yawezi kupatikana bila maadili mema ningependa kuona jamii inayothaminiana, inayosaidiana na inayoheshimu tofauti za watu mshikamano huleta amani na kuimarisha maendeleo Pia, ningependa kuona maendeleo katika utunzaji wa mazingira jamii inayo haribu mazingira yake hujiandaa na matatizo ya baadaye kama njaa, magonjwa na majanga ya kiasili. Ningependa kuona upandaji wa miti usafi wa mazingira na matumizi bora ya rasilimali za asili. Mazingira safi ni urithi bora wa vizazi vijavyo. Nine, ningependa kuona maendeleo kwa vijana na watoto. Vijana ni nguvu kazi ya jamii na viongozi wa kesho. Ningependa kuona vituo vya mchezo, sanaa na mafunzo ya vifundi ili kuwaweka vijana katika njia chanya kuhepusha na mienendo mbibaya. Kuwajali vijana ni kuji, jenga, kuijenga jamii ya kesho. Kwa kumalizia, ningependa kusema kuwa maendeleo ya jamii ni jukumu na kila moja wetu. Sirikali viongozi na wananchi wote wanawajibu ya kushirikiana kuleta mabadiliko chanya. Maendeleo nayotamani kuyaona yawezi kupatikana bila ushirikiano nidhamu na maono ya pamoja. Nawahimiza sote tushirikiane kikamulifu katika kuijenga jamii tunayoitamani kwa sababu maedeleo ya jamii ni maedeleo ya maishi yetu sote hapa duniani.

Mkutano ni sehemu muhimu ya mawasiliano, maamuzi na maendeleo ili mkutano uwe wa mafanikio maandalizi ni jambo la lazima Kwanza kabisa, ninapojiandaa kwa mkutano, naanza kwa kuelewa madhumuni ya mkutano huo Najiuliza maswali muhimu kama, mkutano huu unahusu nini, malengo yake ni yapi, na ninatarajiwa kuchungia nini kuelewa lengo hunisaidia kujiandaa kwa makini na kuepuka kuenda kwenye mkutano bila mwelekeo Pili, nakusanya taarifa na nyaraka muhimu kama mkutano unausisha ripoti maamuzi au mipango naanda taarifa husika mapema Hii unifanya niwe tayari kujibu maswali, kutoa maoni yenye msingi na kuchangia mawazo yenye mtija Mandalizi hayo uongeza ufanisi wa mkutano Tatu, ninapojiandaa kwa mkutano huandaa hoja na maoni yangu naandika hoja muhimu ninazotaka kuchangia na kufikiria Mifano au ushaidi kuyaunga mkono hiyo hunisaidia kuzungumza kwa kujiamini na kwa uwazi bila kupoteza muda Nne, napanga muda wangu vizuri Nahakikisha ninafika kwenye mkutano kwa wakati au mapema kidogo kufika kwa mkutano ni ishara ya nidhamu na heshima kwa wengine Pia, hunipa muda wa kutulia na kujipanga kabla ya mkutano kuanza Tano, napojiandaa kwa mkutano hujitayarisha kimaadili na kisaikolojia Ujianda kusikiliza maoni ya wengine kwa heshima hata kama yanatofautiana na yangu mtazamo chanya hunisaidia kushiriki majadiliano kwa busara na kuepuka migogoro isio ya lazima Sita, navaa mavazi yanaofaa kwa mkutano husika mwonekano mzuri huongeza kujiamini na huonyesha heshima kwa mazingira ya mkutano ingawa mavazi sio kila kitu inamchango katika jinsi mtu anavyoonekana na kusikilizwa saba, ndapojiandaa kwa mkutano nahakikisha nina vifaa vinavyohitajika Hivyo inaweza kuwa kalamu, daftari, kompyuta au nyaraka muhimu Kua na vifaa kamili hunifanya niwe tayari kushiriki kikamilifu bila usumbufu nane, kujitathmini baada ya mkutano Baada ya mkutano kuisha Najiuliza nilichangia nini, nimejifunza nini, ninaweza kuboresha nini wakati ujao Kujitathmini unisaidia kukua binafsi na kitaaluma kumalizia, ningependa kusema kuwa maandalizi ya mikutano inaufungua mafanikio mtu aliyejiandaa vizuri huchangia mawazo yenye tija, usaidia kufanikisha malengo ya mkutano na hujenga heshima na uwaminifu. Mkutano yenye maandalizi mazuri huleta maamuzi bora na maendeleo ya kweli. Naimiza sote tuwe na utamaduni ya kujiandaa kabla ya mkutano kwa sababu maandalizi mazuri huokoa muda, uongeza ufanisi na uleta mafanikio.

Mahusiana bora kazini ni msingi wa mazingina mazuri ya kazi, mafinikio ya pamoja na usteo ya kila mfanya kazi. Bila mahusiano mazuri, hata kazi nzuri inaeza kwa ngumu kutekeleza. Kwanza kabisa, mimi hujenga mahusiano mazuri kwa kwa heshimu kila mfanya kazi. Heshimu huanza kwa lugha ninayotumia namna navyowasalimia wengine na jinsi ninavyowasikiliza. Najitahidi kuheshimu tofauti za watu, iwe ni mzuri, cheo au mtazamu. Hesshima hujenga msingi imara kwa uaminifu na ushirikiano Pili najenga mahusiano kwa mawasiliano mazuri kuwa wazi na mkweli katika mawasiliano yangu huko nikitumia maneno yenye heshima Ninapopata nafasi ya kuzungumza hufanya hivyo kwa wazi na ninapomsikiliza mwenzangu hutoa muda wa kuelewa kabla ya kutoa maoni mawasiliana mazuri huzuhia migogoro na huimarisha uelewano Tatu, najenga mahusiano kwa kushirikiana na kusaidiana katika mazingira ya kazi, hakuna mtu anayefanikiwa peke yake Ninapoweza huwasaidia wanzangu katika majukumu yao na pia huwa tayari kupokea msaada wao ushirikiano huongeza ufanisi na hujenga roho ya timu Nne, hujenga mauhusiano kwa uaminifu na uadilifu Inahakikisha ninatimiza hadi zangu na kufanya kazi kwa uaminifu mfanyakazi wanapojua kuwa wanaweza kuniamini mahusiano yanakuwa imara zaidi uaminifu hujengwa kwa muda lakini hupotea kwa haraka Hivyo hujitahidi kuilinda kila wakati Tano, najwnga mahusiano kwa kudhamini mchango wa wengine Napomwona mfanyakazi mwenzangu, amefanya kazi nzuri Nampongeza na kumshukuru Kutambua jitihada za wengine huongeza motisha na hujenga hali ya kuheshimiana kazini Sita, najenga mahusiano kwa kushughulikia migogoro kwa busara migogoro ni sehemu ya kazi lakini kama tunavyoshughulikia ndiyo muhimu Unapokutana na kutofautiana na maoni najaribu kuzungumza kwa utulivu na kutafuta suluhisho la pamoja badala ya kulaumiana Hii husaidia kudumisha mahusiano mazuri hata baada ya changamoto Saba, najenga mahusiano kwa kuwa na mtazamo chanya napojitahidi kuwa mchangamfu mvumilivu na mwenye matumaini huadhiri vyema mazingira ya kazi mtazamo chanya huwavutia watu na kufanya kazi huwa kuwa na kufurahisha zaidi Nne, najenga mahusiano kwa kujifunza kutoka kwa wengine Kila mfanyakazi ana ujuzi na uzoefu wake na kujifunza kutokana na wenzangu kuonyesha heshimu na pia hujiboresha kitaaluma kujifunza pamoja huimarisha mshikamano wa timu Kwa kumalizia, ningependa kusema kuwa kujenga mahusiano mazuri na wafanyakazi wengine ni mchakato unaohitaji juhudi, uvumilivu na nia njema mahusiano mazuri huleta mazingira ya kazi yenye amani huongeza ufanisi na huleta mafanikio ya pamoja Nahimiza sote tujenga mahusiano mazuri kazini kwa sababu mahala pa kazi panapokua na mshikamano mafanikio huwa rahisi kupatikana.